Kitendo gani chawema umewa ifanya? Kitedo gani kitedo nye nishawa ifanya ni kusaidia watoto wa yetima na kuwanunulia chakula na kuwapatia pesa wakanunuli wenguo. Iyo ndiyo kitedo nzuni nisha ifanya.

Napenda wanyama kama ng'ombe, ama mbuzi, ju zinatupeanga maziwa, tunakunywa maziwa, tunasikia vizuri. Ng'ombe ni kitu ya muhimu sana. Ukiwa na pesa, unaeza pata vitu mingi sana kutoka kwa ng'ombe. Hata inaezakupatia manure ya kupanda mbegu zako.

Maoni napokea mingi kutoka kwa wengine, tunasuluhisha mambo yenye tutaendeleza miradi yetu. Maoni yetu tunatoa kila mtu anatoa maoni yake, tunazungumuza tukiwa pamoja tuone kama iyo jambo tunataka kufanya, itakuwa sawa. Iyo ndiyo maoni yetu.

Ni study gani muhimu kwa kazi yangu Study yenye muhimu kwa kazi yangu ni kujua kama kila kitu iko sawa. Study yenye muhimu kwa kazi yangu ni kujua kama kila kitu iko sawa. Ni kujua kama wafanyikazi wote wameingia kazini.

Nishaifanya kazi ya kujitolea, kupatia watoto wenye hawana, wazazi, chakula, na kusimama na watu wenye wameachwa na familia zao, na kupatiana, usaidizi, kutoka, kwangu napatia, wenye wanastaili kusaidiwa.

Timu ya rugby najua timu ya Kenya tu, si Kenya rugby, sijui ya marekani. Na jua tu ya Kenya na sijui sana coz mimi siyo fan wa rugby, mimi ni fan wa football, mimi siko fan wa rugby, kwa hivyo hakuna maoni naweza toa ya rugby.

Asali napenda sana. Asali sinitamu. Asali unaiza pika uweke kwa uji, unaizaweka kwa chai na ukunywe chai mzuri. Asali likithithau sana. Inapatoga. Tunaipata kutoka kwa nyuki. Na nyumbani kwetu tukona nyuki mingi sana tumeweka.

Chumba kienye napenda sana ni chumba chenye napikia chakula kuzi huko malamingi ndiyo nakaa sana na tunapiga stori tukiwa huko ata sebuleni tunaipenda kuzi tukipika tunapeleka chakula huko tunaenda tunaikulia huko kwa hivyochi mesani tunaenda.

Mnyama mwenye tunafuga, tunafunga kama ng'ombe. Ng'ombe ni mnyama mzuri anatoanga maziwa. Tunamfunga na tunamlisha kama amefunga. Tuko na mnyama mwingine anaitwa dogi. Dogi sisi hatufungi dogi. Dogi ni kumuachilia akae kwa area. Kwa hivyo, hao ndio wanyama wenye tunapenda.

Lafiki mwenye akokaribu sana na mimi anaitwa shiru. Shiru ni lafiki mzuri sana. Shiru turijuwana tukiwa shule na tukakuja kwa mazingila, tukaelewana. Shiru nikiwa na kitu jabo moja inanisubua. Shiru kukuja kutatanua jabo yangu na ananiambia kutakuwa kutakuwa.

Nafanyanga nanunua sahani zuri saa haziko na plastic juu plastic si poa plastic inawezatuma ugonjeke ugonjwa ya saratani na si ugonjwa mzuri ni ugonjwa mbaya sana na mara mingi husababishwa na hizo maplastic ndio maana tunatumia.

Halufu yenye ni haipenda saidi. Ni halufu ya chapo. Hini upenda chapo sana. Ata halufu yake ni kisikia na sikia nga. Iyo halufu nitamu sana. Na nampikanga mara mingi chapo juu ya halufu yake. Halufu ya chapu kila mahali ina. Kuna mtu haisikia. Inasikika kila mahali.

Chenye kinatuma nifurahi sana ni uzima wa mwili, nikiamka asubuhi na hakuna mahali inaniuma, mimi hufurahia sana na kushukuru mungu kwa sababu ya hiyo, coz ukiwa na ugonjwaa huwezi furahia, kila saa utakuwa unasikia vibaya, kwa hivyo mimi hufurahia,

Venye tunasaburia tatizo za kazini ni kujua hii kitu ililetwa na nini, ni nini ilituma hii kitu ifanyike, na tukijua tunakaa chini, tunajadiliana, tunajua vyenye tutasuluhisha hiyo jabo, ndiyo maana kuongea ukweli na kuongea.

Kuwatia watu moyoni ni kusungumza na wao na kuwambia kila jabo ufanyika na sababu na kuwapatia ngufu kila kitu itakuwa sawa, diyo kitu ya maana sana mkiongea na wezako. Iyo ni jabo muhimu sana kutia wale wengine ngufu, wenye hawana ngufu unawapatia ngufu.

Malengo ya kila mwezi, tunafanyanga hivi, unatoa malengo ya chakula, unatoa malengo ya nyumba vinya utalipa, na unatoa mahitaji yako, kila kitu unaifanyia hapo na unayandika, ndiyo maana ukipata pesa unafanya kila kitu, na unaondoa pesa za nyumba na za rengu.

Naamkanga asubui na mapema najitayarisha vizuri na kunywa kinywaji cha mchana halafu najiaanda kuenda mkutano, tunaenda tunakutana na marafiki zangu, tutaanza kujieleza vyenye, tutaendelea kimaisha na tutafanya nini tuinuwane sisi wenyewe.

Napenda suruali sana kuwa skati mimi siwezangi kukaa na skati nakaanga vibaya lakini nikiwa na surualli naeza panda mpaka miti naeza fanya jambo lolote ukiwa nayo juu msichana yeyote akiwa na trousers inakuanga nzuri sana hiyo ndiyo kitu napendelea sana.

Najihisi vizuri sana kusubiri kwenye mstari, mstari ni kitu ya umuhimu sana, ukikaa, unafikiria, unajihisi vizuri sana, io ndiyo kitu ya maana, unasikia, una furaha, na kungoja na kuangalia venye mambo inaendelea.

Mimi hupenda kuvaa nguo fupi, kadres, kako kasmart sana na kakue kafupi, si kafupi sana lakini kakue kafupi, iyo ndiopenda nguo napenda sana na ikue sakura naipenda sana na juu inakaanga vizuri sana na dress, kuriko nimevaa turoza, yaa.

Ee nishaifikiria kuanzisha biashara yangu nilianzisha biashara yangu ya manguo nda mlefu kama miaka ine imeisha na ikadu vizuri batilivika mahali ikaansa kupungua batifonao niliamka tena nikaansa tena na nika faulu sai nikona biashara.

Napenda soda sana kinyoaji chenye kinapendesha mwili yangu ni soda ikiwa baridi na kukue na joto nakunyuanga soda ya Fanta inakuanga tamu sana mpaka nasikia vizuri nasikia mwili ime relax vizuri na imechanga muka ndiyo kinyoaji chenye napenda sana soda ya Fanta.

Ee napenda joto baridi ni mbaya sana ikiingia kwa mwiri unaezapata ugojwa diyo maana napenda joto joto ukisikia joto unatoa manguo kidogo kidogo unabaki na kidogo ama unafaa nguo rahisi rahisi unapambana nayo lakini haiezi kuretea mambo mingi kama.

Napenda kunuunuwa vitu zangu supermarket kwa supermarket unaeza pata kila kitu But kwa soko utapata hizi vegetable byt utapata vitu zingini Kwa hivyo napenda kunuunuwa supermarket na bei ya supermarket inakuangafaa lakini Inakuanga kila kitu.

Ee napenda kucheza ngoma that is my favorite ngoma ni kitu ya maana sana inachangamsha mwili mwili unakuwa na afya ya kucheza na akili zinaanza kurani vizuri juu ya kucheza kucheza ni kitu ya muhimu sana kwa binadamu yeyote inakuwa mzuri sana mpaka mwini.

Nasaanga mpaka saa sita usiku first nikifanya recording za simu second nikijiangalizia photos naingia tiktok live tunaongea na marafiki zangu tunawasiliana mambo ya kimataifa yetu ndiyo kitu ya muhimu sana kwa hivyo nakaanga kama masaa mangapi nalala.

Kukua na afya mzuri nafanyanga nakura chakura yenye iko na balance diet nikikura hiyo chakula nitakuwa na afya mzuri sana. Kwa hivyo unazingatia kenye unakura diyo upate mwiri mzuri na kufanya mazoezi kila mala na kutembea kila mala.

Penda kujaribia takironoji ya mpya, takironoji ya mpya, kila siku kuna toka takironoji ya mpya, kama sahi, tuko na vitu zinaitwa AI zinarani vitu mpya, kwa hivyo razima uendanisha na takironoji ya mpya, njuu ujue mambomingi ya thehoro world ndiyo maana mtu anapenda.

Mtaa wangu napenda venye watu wako wengi, watu wakiwa wengi wa business na wameajiriwa, wao hununua nguo sana ju nauzanga nguo, kwa hivyo dio kitu napenda sana, na furahianga watu wakiwa wengi kwa mtaa yetu, juu, hata business inaanza kufanya vizuri, hiyo dio kitu ya maana sana.

Napenda kuogelelea, kuogelea ni kitu ya muhimu sana, inatumanga mwiri irelax, na itoe joto ingine mto anakuangana nayo, hata kujua ni vizuri sana, unaeza enda baharini na uweze kujitoa huko juu unajua kuogelea, ndiyo kitu muhimu sana.

Ee napigia kula president william ruto huyo ndio nitachagua next year mimi lazima nimpatie kura yangu coz ameongoza hii country vizuri sana president ruto ni mtu mzuri sana na anasikianga mambo ya.